Mimi hupenda sana mfumo wa android. Napata kuwa ni rahisi kutumia na nina huhuru pia wakurekibisha vitu nina vyotaka. Pia kuna programu nyingi kwenye huu mfumo zinazopatikana kwa kirahisi. Simu yangu ambayo natumia kwa hivi sasa ni ya android. Na zinachagoa nyingi na behiraisi pia. Na matumizi kwenye matumizi ya kila siku. Mfumo wa android na pata kuwa. Unanisaidia sana na zaidi.

Nakunywa lita mbili za maji kila siku, lakini ningependa kunywa zaidi ya hayo. Kwa kawaida, mi hizi lita mbili mimi hukunywa, nakunywa hasa, ninapoenda kufanya mazoezi. Lakini kwa kawaida, siwezi sema nakunywa maji sana. Hata siwezi sema nakunywa maji kufikia lita mbili kama siendi mazoezi. Najua ni muhimu kunywa maji. Kwa hivo, najaribu kujikumbusha kukunywa maji zaidi.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazini ni upweke. Haa, hasa ni napofanya kazi, nyumbani bila mtu wakushirikiana na yeye. Kwa hivo siwezi muuliza jambo linapoli nilemea jambo la kazi. Pia kuna vishawishi vingi vina vyonifanya, nipoteze umakini wa kazi. Na pia wakati mwingine, ni nakua na ugumu wa kuzingatia kazi kikamilifu kabisa. Changamoto nyingine ni kuchanganya kazi na majukumu ya nyumbani saa zingine jambo hilo linalilemea na pia hali hii wakati mwingine hunifanya nisifanye kazi kwa umakini wakutosha.

Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu ni mama yangu napenda kwa vile alinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na pia alinifundisha kuwa mnyenyekevu kila siku na kila saa na kuwaeshimu watu. Mafunzo yake yamenisaidia maishani kwa kila jambo ninalofanya nakumbuka na ushauri wa mama yangu mpaka leo bado nayatumia katika maamuzi yangu.

Chumba ninachokipenda sana nyumbani ni chumba changu cha kulala. Pale kwenye chumba hicho nimeweka pia ofisi yangu ndani ya chumba hicho, na pia ninakipenda kwa sababu nimekipanga na kukitengeneza kwa mtindo haswa ninaoupenda. Ndani yake pia nafanya kazi, napumzika, na pia napanga mawazo yangu. Nikiwa humo najisikia huru na mtulivu, najisikia niko nyumbani kabisa.

Ndio, napenda sana upepo wa esi. Asa pale kuna joto jingi ama jua kali. Wakati kuna joto jingi, esi unisaidia sana kwa hile upepo wake na inasaidia nijisikie vizuri. Na pia kwa sasa zina esi kwangu nyumbani na tumia tukufungua dirisha na kuna kabaridi ama kuna kaupepo ambao na utumia kwa sasa lakini nikipewa fursa ningependa sana kunua AC.

Harufu ninayoipenda sana ni harufu ya chakula kilichopikwa na viungo vizuri. Hii ni kama chakula kilichopikwa vizuri, kama pilau, nyama ilioongezwa saumu na vinginevio, au chakula kilipo chopikwa na saumu, chakula chochote tu. Ninakumbuka mara nyingi harufu hii ikitoka nyumbani pale mama alipokuwa anapika chakula chake. Inanikumbusha familia na furaha za nyumbani wakati wachakula. Mara nyingi inanipahamu ya kula na kunifanya nijisikie mwenye furaha dani ya moyo.

Napenda mtaa wangu kwa sababu hauna watu wengi, kwa hiyo hauna kelele nyingi, ni mtaa wenye utulivu mwingi na kwa sababu hauna watu wengi, na pia ni mtaa wenye usalama, hakuna wizi na hakuna fujo kama maeneo mengi ambayo ina watu wengi. Hii inanifanya nijisikie mwenye amani na utulivu nikiwa nyumbani. Napenda pia jirani zangu kwa sababu ni watulivu na hawana usumbufu ama vituko.

Kipaumbele kwangu kazini kwa mawasiliano ni uwazi na heshima. Napenda kueleza mawazo yangu kwa uwazi na bila kuumiza wengine. Pia nimeusikiliza wenzangu kwa makini ili kuwaelewa vizuri. Jambo hili hufanya mawasiliano kuwa rahisi na yenye tija. Kwa njia hii, timu inaweza kufanya kazi kwa ufanisi na mashikano, mashikamano.

Naam, kwa sasa kazi ninayoifanya ni kazi ya mtandao ambayo ninaifanya nikiwa nyumbani. Nilichagua kazi hii kwa sababu inanipa uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Na pia ninachokipenda zaidi ni kufanya kazi kwa utulivu na bila shinikizo nyingi. Changamoto kubwa ninayoipitia kwa sasa kwenye kazi hii ni upweke na usumbufu. Usumbufu wa kazi za nyumbani na vitu kama hivyo. Na pia kama kuna kitu ningeweza kubadilisha, ningependa ushirikiano na watu kwa mara.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kuna utulivu mwingi, na pia hakuna kelele. Pia napenda kwa sababu ninaweza kufanya kazi kwa wakati wangu, wakati ule ninapohisi, na pia wakati ule nipo tayari. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu pia naweza jipanga na kazi yangu, kazi za ofisi, na pia kazi za nyumbani. Jambo lingine ambalo linafanya nipende kufanya kazi nyumbani ni kuwa sihitaji kusafiri kuenda kazini. Kwa hivyo inaniokolea pesa ambazo ningezitumia kusafiri na pia muda ambao ningetumia nikiwa kwenye basi ama kwenye gari nikielekea kazini. Hilo ni jambo muhimu kwangu kwa kuwa linanifanya nifurahi kufanya kazi nikiwa nyumbani.

Nchi ambayo ningependa kutembelea sana ni Australia. Ningependa kutembelea Australia kwa sababu ina hali ya hewa ambayo inafanana na hapa hapa kwetu Kenya. Na pia ni nchi yenye wanyama wa ajabu na pia nina marafiki wengi mule mji wa Sydney ama na mji pia wa Melbourne. Nchi ya Australia pia napenda kwa sababu ina bahari nyingi. Kwa hiyo ni mahali pazuri pa kuogelea na pia kustarehe. Pia watu Australia ni watu wakarimu na wanaopenda watu. Na ningefuraia sana kuwa pale mji wa Australia.

Ninahisi wasilisho ni njia nzuri ya kueleza mawazo na maarifa yangu. Pia hunisaidia kushirikiana na wenzangu na kuelewa kazi na mada vizuri. Na mara nyingine huwa na wasiwasi kidogo kabla ya kufanya wasilisho. Lakini baada ya hapo ninahisi furaha na kuridhika baada ya kufanya wasilisho. Wasalisho pia hunifundisha umuhimu wa kuzungumuza uwazi na kuzungumuza na watu na pia kujiamini.

Nashughulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema. Kwanza naanza na kazi za dharura au zinazoitaji kufanywa kwa muda mrefu. Pia ninaweka kipaumbele hii mambo kama haya ili niweze kumaliza kila jambo kwa wakati wake. Pia hujipanga mapumziko ili nisishindwe kumaliza kazi zote. Hii hunisaidia kukidhi muda wa mwisho bila shinikizo lolote.

pKuhusu majira ni nayoyapenda. Majira ninayopenda zaidi ni majira ya masika. Napenda majira ya masika kwa sababu mvua hupoa na kila kitu huchanua kijani. Nakumbuka mara nyingi napenda kutembea nje na kuona mimea na maua yalio chanua wakati wa mvua. Pia napenda kukaa ndani, nikisikiliza mvua ikinyesha na hali hii ya hewa. Hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani nyingi.

Nakumbuka kutembelea binamu zangu na kwenda kuwinda wanyama wadogo wadogo tukiwa na umbwa zetu. Tulicheza michezo ya kujificha na kutafutana na pia tulicheza tuliogelea kwenye mito iliyokuwa karibu. Tulifurahia sana katika msitu ulio karibu. Tuliweza kuwinda na pia kucheza mipira ya miguu. Kila jambo lilikuwa lenye furaha sana na kujifunza kushirikiana kwa pamoja kumbukumbu hizi bado zinanifanya nicheke ninapozikumbuka.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kuruka kutoka kwenye ndege na parachuti. Ni mchezo ambao una msisimuko mkubwa na hufanya moyo kupiga haraka. Ningependa pia kujaribu michezo mingine kama hayo. Michezo yenye msisimuko na michezo yenye hatari kidogo tu. Kuruka kwenye ndege, kunaeza nipauhisia ya uhuru na furaha kubwa. Na pia ni mchezo ambao unanikumbusha kwamba maisha ni ya kufurahia na kujaribu mambo mapya.